Naam napenda kucheza na watoto Haa kwa sababu nikona dada mdogo Nakisha pia mimi nikona mtoto mdogo ambaye lazima ucheze kwa sababu watoto wanapenda kucheza cheza so lazima ucheze nao ndi posa wafuraie Haa ndi posa wakue na ee wakue wazuri na wapate maeneo mema.

Mimi hufuatilia mpira ya mguu. Kwanza timu inayoitwa Chelsea ni timu ya Uingereza ambao wanavaa nguo za kala samawati za rangi samawati ni wachezaji hodari sana na nawapenda sana. Kitu kinachofanya niwapende sana ni wanajua kucheza wanapenda kushinda vikombe, na wako na wachezaji wengi wazuri. Kama mmoja wao anaitwa Colpalmaa Ayo, mchezaji hodari sana.

Kitu ya kwanza unapofanya kazi na watu wengine ni Lazima ujue kila mtu anapenda kitu gani Kila mtu akona nguvu zaidi kwa nini anapenda kufanya nini ili ndo mjue kila mgawe kazi kwa kila mtu inayoti ambapo anaeza fanya bila kulemewa na tena pia lazima huheshimu kila mtu.

Siwezi sema naamini kampuni yoyote ya teknolojia lakini kwa saa hii kampuni ya teknolojia yenye mi natumia vitu vyao ni Google. Natumia google kwa sababu simu yangu ni android na kila mahali kinatumia google lakini ningetamani kutumia apple kwa sababu apple nasikianga wanaekanga data ya mtu vizuri sana.

Wakati nahitaji msaada kazini, mimi uwenda unachuka karatasi, unakiandika chini Kisha unakipeleka kwa box sanduku fulani, ambapo kunaanandikanga ki notice board kama ujapata usaidizi, unaeza enda kwa manager ama HR, mkubwa, ambapo watakusaidie ama unatafuta natafuta rafiki yangu ambaye tunaelewana, tunazungumuza kila mara, anisaidie.

Uzoefu inayonishangaza ni haa waku Uzoefu wakukimbia maili kumi Kila siku ilinishangaza sana sababu hata mimi siku dhani ningeweza kukimbia Kila mara nikikimbia Lazima nikule mayai kama mbili tatu Kila mara nakimbia nakula mayai mbili tatu hiyo uzoefu umenishangaza mpaka waleo.

Deleni ningetaka kuona ni watu mamijengo mpya mpya watu wapate kazi shule ziendelezwe hospitali zijengwe vizuri na ma madaktari waletwe wengi na kitu muhimu sana ni watu wanafunzi kila mtu kwa jamii apate masomo ya bure.

Napenda Kinywaji cha kampuni ya Coca Cola Iyo ya coca Coca Cola hiyo Napenda sana iki ikieza kuwa fanta baridi Kinakuanga baridi tamu.

Chakula na chopenda kawaida mimi hukula ugali Ugali na samaki kisha nionge suku mawiki hIyo ni chakula alafu baada ya kula ni tulie tulie Baada ya taka thelatini ni ninywe maji hAlafu nitafute kisoda baridi.

Mwanzo kazi kitu ya kwanza lazima nijikumbushe Kitu nilichofanya hapo awali Kisha niangalie kitu kinachohitajika kwangu mimi nifanye ama ama lengo zangu za hizo siku Ndiposa nianze kazi kwa umakini Kwa utaratibu.

Napenda juisi sana juisi kwaza kikiwa juisi cha mango Kwa sababu juisi cha mango ni nzuri kwa afya ya mtu Nakumbuka mimi hukunywa wakati wa jua kwaza kiwe juisi baridi mtu aliyenifunza kunywa juisi hilo ni mama yangu nikiwa mtotoni alinitaste ya kwaza na kilifurahisha tangu hiyo siku Ninapokunywa nasikia vizuri mwili yangu inapata nguvu Naam.

Jukumu la kutaipu kitu katika tarakilishi Hilo ni jukumu nalopenda kwa sababu ni kitu nilichofanya nilichojifunza chuo kikuu kutumia matarakilishi na ningependa kazi yoyote inayohusu teknolojia kazi inalohusu tarakilishi ama simu hizo ni kazi nalopenda ama chochote kinachohusu mtandao hizo ni kazi mimi ningependa.

Najihisi vizuri kuhusu wasilisho, wasilisho ni kitu muhimu Haa Kwanza munapo wasiliana lazima ni kitu muhimu kwa binadamu Kwanza tunapo wasiliana, tunapo wana vyopokea au wanavyo sema ni kitu muhimu na inahusu watu we.

Haa mahali ninapoishi inaitwa malanga tuko kwa nyumba la mabati ambapo ukuta umejengwa ni wa matope Haa ni nyumba baridi sana kwanza vile eneo hili kuna joto ni nyumba kinacholeta baridi vizuri Nilihamia huku kitambo sana nilizaliwa huku sikuhamia adi nilizaliwa huku ndani humu ndani Kinachonipendeza ni kila kitu eneo yote kuna miti kuna maji mbona nisifurahie na usalama kila jirani wangu ni Rafiki Hakuna anaye ugonvi na mtu yeyote.

Maktabani mimi huenda mara moja Mara moja kwa wiki Kwa sababu mimi si mara moja kwa wiki Kwa sababu katikati ya wiki nikona madarasa ambayo ninafaa kwenda na nikona majukumu kati ya wiki Kwa hivyo mimi huenda makitabani labda wikendi na ni mara mara moja kwa wiki ambapo nasoma kwa masaa matatu hivi.

Napenda kutembea kwa miti miti misitu misitu napenda kutembea kwa misitu misitu kwa sababu hiyo ni kitu mababu wetu enzi za kitambo walikuwa wamezoea kufanya na ni kitu hadi mimi nataka kujizoesha kufanya kwa sababu kabla bila binadamu wazoee majengo makubwa makubwa walikuwa wanaishi msituni naam pia mimi napenda napenda maneno ya misitu sana.